Naam mimi hupenda kupiga picha angalau Mara mbili kwa siku iwapo ningekuwa nimetembelea Pahala pazuri ambapo panavutia kwa mfano kwenye bahari kama vile vituo vilivyo tengewa wanyama ama pia na familia yangu mimi hupenda kupiga picha angalau mara tano kwa siku.

Ili kujenga wa mausiano bora na wafanyikazi wengine kwanza wakati wa asubui pindi tutunapoingia kazini tunamkuana na kusalimiana na kujuliana hali hii inaboresha usiano wetu na kufanya usiano wetu huwe bora na mwema zaidi.